Mimi napenda kusikiliza redio sana, sababu redio huwa inatuletea habari mbalimbali, habari za huku nchini na hata nchi za nje, inatuletea habari za kujifunza vile tutajikinga na magonjwa mbalimbali. Habari za michezo, zinatukujia moja kwa moja, ili tujue vile nchi yetu inawachezaji wanaendelea vizuri. Pia tunaletewa habari mzuri kuhusu mambo ya ukulima. Tunawezeshwa ukulima mzuri. Tunafunzwa jinsi ya kulima na vifaa vya kutumia kwa ukulima wetu. Mimi huwa nafurahia kusikiza redio kila wakati, sababu habari zinazojiri zitanifikia zikiwa motomoto na nitafurahia zikifika sababu nitakuwa wa kwanza kujua vile habari zinaendelea humu nchini.

Mimi kwangu ua naenda ibanda maramoja kwa wiki siku tu ya ibanda ni siku moja kwa wiki na mimi ndio naitumia naenda maombi asubui alafu saa ine na nusu tunaasa ibanda kamili Tunaendelea mpaka sanane, ibanda inakuwa nsuri sana sababu tunakuanga na wakati mzuri wa maombi na kuimba nyimbo sasifa, nyimbo sasifa uwa sina tuyongosa katika ibanda zetu na kila mtu uwa akotayari kusikisa ibanda.